Napanga kazi zangu kwa kuandika orodha ya shughuli za kila siku, kueka vipa umbere kulingana na umuhimu na muda na kugawa kazi kubwa kuwa ndogo ndogo ili ziwe rahisi kutekereza. Pia hutenga muda maharumu kwa kila kazi, kufuatiria maendereo na kufanya marekebisho inapobidi ili kuhakikisha marengo yanatimizwa kwa ufanisi.

Kinacho nifanya ni cheke ni vichekesho hadithi au video za kuchekesha pamoja na mazungumkuzo ya kufurahisha na marafiki pia hufurahia hali za kawaida za maisha zinazokuwa na utani au mshangao mdogo unoleta furaha na kunifanya nijisikie mwepesi na mwenye amali.

Ningependa kupata mafunzo ya vitendo kazini yanayonisaidia kukuza ujuzi wa kitaaluma, hasa ningependa kufundisha kuhusu utendaji wa kazi, wa kila siku, matumizi ya teknolojia na mifumo ya kisasa kazini Mwasiriano bora na kazi ya timu pamoja na usimamizi wa muda na rasilimali.

Ningependa kujaribu mchezo wa kukimbia mbio na kuendesha baskeli kwa sababu unisaidia kuwa na afya njema, kupunguza msongo wa mawazo na kuimalisha mwiri. Pia, ningependa kujaribu michezo ya timu kama mpira wa miguu ili kujifunza ushirikiano, kujenga urafiki na kuongeza nidhamu.

Jambo la dini muhimu kwangu ni kuishi kwa maadili mema na heshima kwa wengine, hii inamaanisha kuamini, kuomba, kushirikiana kwa amani na wema na kufanya mambo sahihi, kulingana na imani yangu pia ni muhimu kufuata mafundisho ya dini yangu kama kusaidia wengine kuwa mkweli na kuepuka maovu.

Ninaposhirikiana na timu nafanya mambo kadha pamoja na wezangu ili kufanikisha kazi au mradi. Ya kwanza ni kuzungumza na kushirikiana mawazo kuchangia maoni yangu na kusikiliza wezangu. Kugawanya majukumu ila kila mtu anapewa kazi inayofaa ili mradi ifanyike kwa haraka na vizuri.